Ndiyo, ninavaa saa mara kwa mara. Inanisaidia kupanga muda wangu vizuri na kufika mahali kwa wakati. Pia ninaipenda kama kifaa cha mtindo kinacho kamilisha mavazi yangu ya kila siku. Zaidi ya hayo, kunivaa saa hunikumbusha umuhimu wa kutumia muda kwa busara bila kupoteza wakati na kufanya mambo yanayo stahili.